Mimi hupenda kusoma magazeti. Na wakati mwingi napenda kuandika. Lakini mimi hupenda kusoma sana hasa kwa simu, kitu kinachoendelea. Magazeti, vitabu na hadithi za zenye ziko ndani ya vitabu ili kujinufaisha.

Wakati walikizo mi ni ngependa kutembea nitembelee mulima Kenya. Na niende nitembee mbuga za wanyama. Nipenda kuona wanyama zijaiona na njiburudishe. Na kutembea hoteli kubwa kubwa hili njiburudisha.

Mimi huandika barua ya kuomba msamaha kuenda kwa mkubwa. Ili aweze kunisamehea na nirekebishe makosa yangu kwenye kazi. Hicho ni kitu mzuri sana chenye chenye kinaleta mawasiliano mazuri kati ya wewe na mkubwa.

Uzoefu uzoefu wenye umenifundisha sana kuingia kazi mapema. Kukaa mtiifu kwa kazi hIyo inaonyesha sana mi ni mwenye bidii mwenye nafanya bidii kazini. Mwenye najituma sana na najua malengo yangu.

Mazingira mimi wakati natumia kitu cha plastiki namalizia huwa natupa ama nachoma. Naa nikichoma nimeshalinda mazingira. Mazingira inafaa kulindwa ikae na hewa safi na yawe mazuri.

Rafiki yangu tulikutanana na yeye shuleni ni rafiki mzuri sana. Wakati wa shida anaweza nisaidia. Sisi hukutana tunaongea kuhusu familia siasa na kujadiliana venye tunasaidiana kimaisha. Rafiki mzuri sana.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa sana. Kina rangi nyeupe. Rangi nzuri sana. Nikiangalia dirisha. Mimi huona miti na ndege zikipita. Na kitu kinachopendeza sana chumba changu nikikubwa. Nikikubwa na nikizuri.

Nguvu zangu mii ni kuongelesha wateja vizuri. Ndio warudi tena kununua bidhaa mi huwaoangelesha vizuri, huwakaribisha, huwafunza venye duka yetu ni nzuri na iko na inauza vitu vizuri.

Mimi sana sana huhifadhi pesa kwenye benki. Nikiweka kwenye pesa kwenye benki ina benki inaifadhi vizuri sana. Na pesa kidogo niko nayo, naweka chini ya matresi ninayolalia, hapo pesa hukuwa vizuri sana, hakuna mtu atakayeichukua.

Michezo ya video, mimi sipendi. Uwa napoteza muda na hailipi. Lakini tena ni nzuri kujifurahisha. So, michezo ya video, mimi sipendi vile. Lakini ina nufaisha watu wengine, kuna watu wanaipenda sana na naheshimu ilo.

Nimependa mwezi wa december ni mwezi wa sherehe. Kutembelea marafiki ni mwezi mzuri sana hakuna mambo mingi. Mwezi wenye watu ujibudisha hakuna kazi watu wako free kufanya mambo yao.

Mimi nimeshiriki mchezo mingi sana kama ya kukiimbia. Kucheza kamari. Michezo mingi sana na michezo mingi nimeshinda. Hadi mchezo ya boxing kupigana madondi. Iyo nimeshiriki iyo mchezo. Iyo nabado nimeshinda.

Hesabu naipenda sana juu huchangamsha akili. Napenda hesabu ya saa ya kuhesabu pesa mi hupenda hesabu inachangamsha akili. Inafanya nafikiria. Inafanya akili inafikiria sana. Wezi akili haiwezi lala.

Mimi hupenda kufanya mazoezi. Asubuhi sana, mimi huamka asubui, nafanya mazoezi, nakimbia. Narudi chumbani, natulia. Mazoezi ni muhimu sana kwa mwili, yana faidi sana, mi hupenda mazoezi.

Wakati nafanya kazi vizuri ni weekend Time nimepumzika. Mimi nafanya kazi vizuri bila matatizo yoyote hali tulivu. Eee mi napenda sana weekendi kaa ni kazi mzuri sana. Hakuna mtu anakusumbua kabisa.

Mimi upenda mchezo wa mpira mimi hupenda kucheza mpira sana nikiwa na marafiki zangu. Mpira kufu unasaidia kufanya mazoezi ushindana na wengine. Na kushinda zawadi kadhaa kama fedha. Mi upenda mpira wa miguu.

Mi huchukia sana kuosha vyombo vyombo kazi hiyo ni kazi nzuri usafi tunafaa kufanya lakini mi huchukia kuosha vyombo sana kazi ya nyumba. Vyombo lakini mi inabidi tu unafanya lakini naichukia sana sana na main.

Kazi ninayoidhamini sana ni kazi ya kufunza. Kazi ya kuwa mwalimu. Kazi ya kufunza naidhamini sana. Ni rahisi, ni nzuri. Na unapoisomea. Hua unakuwa na maarifa mingi. Ya kufunza watu wengine. Naipenda sana.

Mimi ningependa sana kujifunza lugha ya Kingereza. Lugha ya Kingereza ningependa kufunza ju ni lugha inajulikana dunia mzima. Na unapotembea ni rahisi kuzungumza na watu wengine hiyo lugha ya Kingereza. Ningependa tu sana niijue sana.

Mimi nikiingi angalia dirisha mii naona shamba lenye liko na mahindi na miti. Mazingira mazuri sana. Mahishamba lenye liko na ndege. Ndege hadi ni tulivu hakuna mambo mingi. Iyo ndiyo ninachoona.

Wakati wafuraha mimi hutembea, hutembelea marafiki, tunakunywa pombe. Iyo ndiyo, hicho ndicho nachofanya. Tunakula, tunachoma nyama. Mi napenda sana. Wakati wafuraha hivo mimi ndio nafanya. Kabisa.

Yoga nimeifanya kwa wiki moja. Nilikuwa naamka asubuhi nafanya yoga ni mazoezi mazuri sana. Yanafanya mwili unachangamka. Nataa na damu inatembea vizuri kwa mwili Yoga ni mazoezi mazuri sana. Kwanza wakati unaipiga ukule vizuri.

Mimi hupenda kukimbia sana. Ni hukimbia wakati nafanya mazoezi. Wakati sitaki kuchelewa mahali ninapoenda mimi hukimbia, ndio, nisipoteze muda mwingi. Kukimbia una manufaa kwa mwili. Ni njia ya kufanya mazoezi pia.

Mimi ningependa kujifunza kufanya kujifunza kompyuta kompyuta siijui vizuri, nijifunze kompyuta. Naweza furahia sana hiyo ndiyo kitu ningependa kujifunza sana. Jinsi ya kutumia kompyuta.

Maoni mi huyapokelea vizuri sana kutoka kwa wengine. Lakini hayo maoni siyafuatilii saana. Ju najua adui ni wengi. Maoni nayapokea vizuri, lakini siyafuatilii. Siwezi kataa maoni ya mtu. Ni bora tu usikize. Hata kama anakuambia vibaya.

Michakato ya kazi naiboreshaje naiboresha kwa njia ya kufanya bidii. Kuambia wenzangu wa kazi pia wao wafanye bidii ili ndio kazi ikue bora. Kazi ionekane kuwa nzuri. Kati yetu.

Kwa uzalishaji wa shamba, mimi huongeza, huleta mbegu, mbegu nzuri, napanda nayo, naleta ile manure, ile maure ya ngombe, naweka kwa chakula, kikae kizuri.

Miwani siwezivaa ju mimi niko na uwezo wa kuona vitu vizuri. Na mimi si mgonjwa Maybe nivae miwani kwa utani lakini miwani sipendi kuvaa ju nikivaa sioni vizuri na itani sumbua. Miwani sipendi kuvaa.

Kumbukumbu ninayo ya utotoni ni wakati tulienda kwa jirani kuangalia runinga na atukuwa na runinga kwetu. Jirani akatufukuza. Hiyo kumbukumbu siwezi isahau. Adi sahii nafanya bidii. Nafanya bidii ninunue runinga yangu.

Wa jua kali mi hupenda kukaa kwa kivuli. Ndiyo jua isinichome ama napata juisi baridi nanywa.

Ndiyo, mimi napenda chakula cha haraka. Wakati nahisi njaa. Mimi hupenda chakula cha haraka juu ya njaa, ili nile nishibe. Ndio niendelea na vitu zingine za siku. Chakula cha haraka ni nzuri na kama kimeundwa vizuri.

Mazingira ya kazi kuwa mazuri, kila mtu afanye kazi yake. Watu waache kuongea kila mtu afanye kazi yake. Ndiovtuyafikie matarajio ya kazi. Kila mtu akifanya kazi yake, shida itakuwa mtu mwingine akifikiria mwingine mazingiri yawezi kuwa mazuri.

Mimi wateja huwashugulikia kwa njia nzuri sana. Na wakaribisha na wapa huduma nzuri sana wateja. Ndiyo hivi wakuje wakati mwingine kununuwa vitu. Hivyo ndio na washughulikia wateja.

Mziki wajadi na upenda, ukisikiliza, unaeza jifunza vitu mingi kutoka mziki wajadi, na upenda sana ni mziki mzuri. Una jifunza vitu mingi, na wale wana mziki wakitambo walikuwa naimba mambo ya muhimu.

Kwa siku mi huoga maramoja. Siwezi zidi maramoja. Kuoga mi huoga maramoja wakati napofanya kazi ngumu ndiyo naeza oga mara mbili. Mwili mikono miguu tumbo hadi kichwa.

Ikifika jioni mi hutulia kwa nyumba. Na washa runinga yangu. Natazama kipindi. Ama nasikiza mziki. Ama naenda sehemu ya kujiburudisha. Naenda najiburudisha na kinywaji Pombe. Ama soda baridi siku inaisha.

Siku yangu ya kuzaliwa mi naisherehekea kwa kununua keki, naita marafiki, tunakula keki, tunanunua champagne, pombe, soda, wanakunywa, na tunakula vyakula vitamu, kama kuchoma nyama.

Mimi nimeanza kupenda Manchester United kutoka nizaliwe. Nitimu nzuri. Nitimu inafanya bidii. Nitimu imeshinda vikombe. Si moja si mbili. Mi napenda timu ya Manchester United Man u damu.

Mimi napenda mahali iko tulivu mahali hakuna kelele, iyo ndiyo mazingira naeza fanya kazi yangu na amani. Mahali pa kelele kama klabu ni mahali mimi sipapendi sana. Mi napenda mahali kumetulia hakuna mambo mingi.

Mahusiano ninayo na wazee huwa naongea nawao wanipe mawaidha juu wameishi dunia sana wanipe mawaidha venye navofaa kuishi nchini na venye nafaa kuongea na watu. Na kuongea na watu wanipee nafasi muhimu kwa maisha.

Udhaifu, udhaifu mi naishughulikia kwa njia nzuri sana kwa kujiheshimu, kufanya bidii hii, kuongea na wenzangu kwa njia ingine nzuri. Huu ni udhaifu mzuri niko nao kazini. Ili, ileta wateja wengi ama inisaidie.

Utotoni mi nilikuwa napenda kucheza na marafiki zangu. Mpira wa kandanda. Na kutembea na wenzangu. Nilikuwa najifurahisha kufanya kazi kama hizo nikiwa mtoto. Wa miaka kumi na kuendelea. Iyo ndio nilipenda kufanya.

Maramingi mchana mi hukunywa maji. Haswa sipendi chakula sana. Mi hukunywa maji baridi. Kama ni msimu wa jua. Msimu wa baridi miu kunywa maji moto ama chai. Hivyo ndio napenda kukula mchana.

Chakula kipya ningependa kujaribu hasa zinazoundwa na nchi ingine. Nijaribu chakula kipya na nione na chakula chetu kenya. Ni chakula gani kizuri kwa mwili. Na ni chakula gani tamu chenye kikona ladha.

Siku yangu muhimu kwa maisha yangu ni siku nilizaliwa. Hiyo ndio siku muhimu kwa maisha yangu. Siku nilikuja hii dunia siku ya kwanza. Na siku nitakayofanikiwa maishani ndiyo siku yangu. Ndiyo siku itakuwa muhimu sana kushinda zingine.

Mradi mpya wa kazi mi huianza? Huanza mradi mpya wa kazi kwa kujipanga. Na kuulizia wenzangu, nini kinacho takikana kufanya kwa kazi. Ili nijue mahali nitaanzia kufanya kazi na kazi iwe nzuri na mkubwa aipende.

Sipendi baridi mingi. Sipendi joto mingi. Mi napenda tu ikiwa hapo katikati. Hapo katikati ndiyo napenda. Iyo hali. Baridi mingi ni mbaua italeta magonjwa joto mingi ni mbaya. Mtu hawezi tembea nje. Jua inakuchoma.

Mambo mapya mimi hujifunza. Mi hujifunza kupitia teknolojia. Najifunza kupitia simu. Kupitia kwa watu wa kombele yangu kunishinda. Mi hujifunza hivyo ili waweze kunisaidia ni sibaki nyuma. Kama mtu wa sai.

Wakati wa msongo wa kazi mi hujikaza sana. Najikaza sana ili kazi iishe. Isikae mingi sana. Ama ilete shida mi najikaza sana hadi silali ili nifikishe malengo yanayotakikana kufika.

Simu yangu huitumia kutafuta. Njia mpya za kupata kipato cha kila siku ama pesa. Wakati mwingine naitumia kama kujifurahisha. Kuangalia video zinazochekesha. Simu yangu huitumia kwa namna hiyo.

Marafiki wapya mi huwapata kazini, kwenye mtandao, ikiwa mtandao na huko Facebooku natengeneza marafiki wapya. Na napotembea husalimia watu njiani. Hii ndio njia ingine ya kutengeneza marafiki wapya. Nawakaribisha kwa maisha yangu.

Mimi hupenda filamu ya taza. Tazan ni filamu ya kitambo lakini na ingine inaitwa Gods Must Be Crazy. Ni filamu inayochekesha ni uzuri. Ni uzuri sana na ni ya kitambo. Muta aliitengeneze ili movie ana maarifa mingi.

Sikuku mi husherekea kwa kuhudhuria mkutano wa Raisi. Nisikilize hotuba yake. Maendeleo anayofanya na inalingana ni siku kuu gani na matukio gani yalifanyike hiyo. Miwe husherekea siku kuu kulingana na ni siku kuu gani ya aina gani.

Sera muhimu ya kampuni ni ya kutafuta wateja. Kutafuta wateja ndio sera muhimu ya kampuni. Kukosa wateja ni huwezi lipa wafanyi kazi. So, kampuni ikiwa na wateja wengi ni muhimu sana kwa kampuni.

Mimi ni mpishi mzuri sana, napenda kupika. Kama kuna kitu najua hii dunia ni kupika, mi nape kipika chakula kitamu sana. Nilianzanga kupika, nikiwa miaka tano. Nikiwa mtoto mdogo. Kupika najua sana sana, ni jambo muhimu kwangu kupika.

Muziki, mi usikiliza mziki wakati wowote. Sina kitu cha kufanya. Mi uskiza bongo, napenda mziki wa bongo, hip-hop, msani kama diamond, hip-hop, napenda John's kalligraph, wa hapa nchini Kenya.

Mimi huifuatilia sana timu ya Manchester United juu naipenda sana. Hii timu inayofanya bidii ikona makocha wazuri, wachezaji, wenye nidhamu. Mi napenda timu ya Manchester, napenda kuishabikia sana sana.

Kitambo ndio nilikuwa napenda kuvaa kofia lakini sikuizi mimi sipendi. Kofia kitambo sipendi kuvaa kofia juu nywele inapotea kutoka kichwani. Though kofia ni mzuri inatoa mwonekano mzuri. Naopigwa picha nao.

Mimi hupenda mchezo wa kukimbia kwenye olimpiki kukimbia. Na napenda kushabikia wanao cheza hiyo mchezo wa kushindana kukimbia. Olimpiki ni nzuri sana, inalipa vizuri, iko na washiriki. Mimi napenda umanyara.

Siku ya kuzaliwa mi huita marafiki, tunasherehekea, tunakata keki, tunakunywa, tunakula, tunacheza muziki, tunakatika, tunajifurahisha, tunajifurahisha, kusherehekea, tunajifurahisha vizuri sana.

Mimi hupenda sana kutoa michango ya sadaka ili isaidie mhubiri aweze kuhubiri ama michango ya kusaidia mwanafunzi atakaye enda shule. Mimi hupenda kuchanga sana sana sana. Sana ili nami nikuje kuchangiwa nikipata shida.

Mimi hupenda kutumia kompyuta kufanya utafiti wa kitu fulani. Ama kucheza michezo ile ya kompyuta ama kufanya utafiti nijue kitu fulani ama sometimes kuangalia kitu kinachoendelea duniani.

Mimi nakumbuka mwalimu wa kiswahili. Mwalimu wa kiswahili ni mzuri sana. Alikuwa anatufunza vizuri. Huyu mwalimu alifanya nikapita somo la kiswahili. Ye ndio ninayekumbuka. Na nampenda sana lakini bahati mbaya. Alifariki lakini siwezi msahau.

Mimi napenda sana kushirika la kusaidia watu, kusaidia wenzangu, wasiojiweza, kuwasaidia na chakula, nguo, wasiojiweza. Hivyo, hilo shirika nalipenda sana, ndio mungu anaweza tusaidia.

Mimi kwa mkutano mimi huandika vitu nitakazoenda kuongea kwa mkutano kwa kijikaratasi ili nisiende kusahau navaa vizuri.

Mimi napenda kuwa mahali kuna utulivu. Mahali kumetulia hakuna kelele. Nakaa huko, natumia simu. Hewa, navuta hewa, mzuri. Mimi napenda hivyo. Hivyo vile napenda kukaa.

Nyakati za kitambo ndio nilikuwa napenda kuweka picha mtandaoni. Lakini siku hizi, sipendi vile. Picha mtandaoni, ukiwa na mwonekano mzuri unaweza weka. Kama umevaa vizuri, halafu na andika kitu kinacho. Saidia jamii kwa hiyo picha.

Zoe kitu nimezoea kufanya kizuri ni kutia bidii maishani, kutafuta pesa. Hio diyo nimezoea kufanya. Ukizoea hivyo, utaenda mbali sana kimaisha hio ndio zoezi napenda kuu. Hio ndio zoea nimezoea kutafuta pesa.

Mimi napenda kula ugali. Ugali ndiyo naweza shiba sana. Nakula kwa muda mrefu. Bila kuhitaji chakula chochote. Mimi napenda ugali, sipendi wali vile, naweza kula lakini sipendi. Mimi hupenda ugali.

Leo ni jua kali. Kali sana. Jua ni kali. Tumevuwa mashati. Kuna joto mingi. Leo hakuna dalili ya mvua. Tuko tu hakuna dalili ya mvua. Juwa ni kali. Kali sana. Hiyo ndio hali ya hewa saa hii mahali niko.

Mimi hupenda piano, napenda kupiga piano kama chombo cha muziki. Niko na talent ya piano, mimi hupenda piano sana sana, ukinichezea wimbo ama ukiimba, mimi nitakupigia piano. Na ucheze na uimbe ufurahie.

Napenda chakula chenye kiko na radha ya nyama. Napenda chakula chenye kina radha ya nyama radha nzuri sana inafanya unakula vizuri unakula chakula mingi. Hadi unashiba hicho ndio hiyo radha naipenda sana sana.